Mchezo naopenda ni mchezo wa kuogelea. Ninafurahi sana kuona mchezo watu wanapoogelea because nikitazama najisikia mwenye nguvu na hari ya juu. Unanifundisha kwa na nidhamu na ushindani wa haki. Kwanza unanipa motisha na kujituma kwa kuboresha uwezo wangu. Napenda sababu unanigusa moyo sana. Ndiyo sababu napenda sana. Na na penda.

Mwezi nao penda napenda mwezi wa disemba. Napenda mwezi wa disemba sababu mwezi wa disemba kuna raha mingi, watu kuna sherehe mingi. Na mwezi wa disemba tunaenda kutembelea wazee wangu, mimi na ndugu zangu tunaenda kutembelea wazazi wangu. Tunasherehekea, tunakula pamoja, tunacheka pamoja, tunabadilishana zawadi. Ni mwezi ukona sherehe mingi sana. Kama hii mwezi kama sahii ni msimu wa Christmas, tumeenda kutembelea wazazi wetu na mimi na mandugu zangu. Tunasikia raha kuwa pamoja wote na familia yangu.

Eh, sidhani naeza ishi siku moja bila teknolojia. Sabu teknolojia, siku izi ndiyo kila kitu. Sikuizi kila kitu unastaa kufanya lazima utumie teknolojia. Ukitaka kuenda maale, lazima utumie teknolojia. Ukitaka kupika, lazima utumie teknolojia. Ukitaka kuongea na wazazi wako, marafiki zako, lazima utumie teknolojia. Ukitaka kufanya kazi, sikuizi, lazima utumie teknolojia. Kama kompyuta unaitaji kwa kutumia smartphone simu unastaili kutumia kwa kwa katika mazungumzo. Kuishi sasa kuishi bila teknolojia itakua ngumu.

Mimi kwanza kabisa napenda kuamka saa mbili ya asubuhi. Nikiamka kitu ya kwanza nafanya ni kupiga mswaki. Ya pili, naoga, naenda bafuni naoga. Nikitoka kuoga nakuja kutayarisha kiamsha kinywa. Nikimaliza kutayarisha kiamsha kinywa naamsha mtoto wangu namtayarisha kwenda shule nampeleka nampeleka kwa mlango gari ya shule inamkujia. Na kisha halafu narudi kwa nyumba navaa. Navaa nguo zangu za kazi na kuelekea kazi nakwenda napanda basi naelekea kazi.

Timu napenda ya RUJI ni timu ya RUJI Union ya ikona wachezaji inaitwa USA Eagles. Iko Amerikani na imeshiriki kombe katika dunia rugby ya RUJI Marakadhaa. Na inacheza mashindano ya kimataifa dhidi ya timu ya Canada, inachezanga na England, inajulikana zaidi kwa sababu ya mafanikio yake, na imeshinda medali, sababu imeshinda medali.

Kwanza kabisa. Na andaa riporti kwa kujua. Ni nini lengwa ya hiyo riporti ni nini. Na riporti inakuanga lazima naandika kichuwa cha riporti. Na pia utangulizi na alafu maelezo ya kazi zinazostahili kufanywa. Alafu matokeo. Alafu hapo naandika matokeo. Pia naandika matatizo yanayo kutana ama sababu zake. Naandika suluhisho. Alafu mwishowe, nandika hitimisho, hitimisho ni mwisho. Alafu, mtindo pia wa uandishi, ni lazima ikuwe kwa lugha, uandike kwa, na andika lugha rahisi, na sentensi lazima zikuwe fupi, na pia lazima nijue kutumia vipengele, inapofaa, vipengele, vipengele zinaitwa tena bullet points. Pia nikaguwe makosa ya lugha kama nimefanya makosa yoyote. Pia nijuwe like nimeandika taarifa saa hii. Pia muundo uko sawa. Naweza ku pia kuna inataka riporti kama kuna riporti ya aina ya kazi. Kuna muda. Lazima uandike muda mahali na shuguli ulizofanya.

Kipindi ninachopenda ya televisheni ni kipindi. Kipindi cha Sulaiman. Sababu, hiyo kipindi inahusu sababu ya mapenzi na pia inasomesha vile mtu unastaili kusaidia mtu wakati ako na masikini na inafundisha mtu mpenzi wako akiwa masikini unastaili kumvumilia.

Katika jamii yangu, nashiriki kwa kusaidia kutengeza mazingira kwa kuifadhi mazingira. Kitu ya kwanza nasaidia kuifadhi mazingira ni kueka takataka penye ipasavyo. Kitu ya pili tena kupanda miti. Ya tatu, kutumia maji vizuri na kutochafua maji. Kutumia maji vizuri na kutochafua maji kitu ya nne nashiriki katika jamii ni kusaidia wasiojiweza. Kitu ingine tena nashiriki katika jamii ni kusaidia kusaidia katika wale wasiojiweza kuwasaidia manguo na pia kuwafundisha wasichana wadogo nidhamu.

Nashambulia tatizo kazini kwanza kabisa ni kujua tatizo liko hapa. Baada ya kujua tatizo iko wapi kutafuta suluhisho mingi. Alafu nakagua hizo suluhisho zenye nimetafuta. Nachagua ni gani inaeza kuwa nzuri, inaeza kuwa ya kwanza. Nachagua nafanya hiyo shughuli ya suluhisho ya kwanza naangalia kama iko sawa. Lakini kama aiko sawa ntarudi kwa zile suluhisho zingine nijaribu ingine.

Kumbukumbu niko nayo ya kutisha ni moja, tulienda siku moja baharini tukapanda boti, tukapanda boti ikafika katikati, boti ikaharibika, na hapo ndiyo niliogopa niliogopa tunaweza anguka na tuangamie, niliogopa kabisa hiyo siku, wee nikikumbuka nilikuwa ilikuwa nini ya kutisha sana na kuogopesha, lakini mwishowe tulikuja tukasaidiwa.

Wakati wa baridi kali kama saa hii mvua vile imenyesha mingi. Na kuna baridi kali wakati wabaridi kali mara mingi sababu nikona ugonjwa wa kifua lazima nivae sweta mingi. Ama najifunika blanketi kwa kiti. Ama wakati mwingine nawasha jiko ndio inipee joto pia nakunywa chai moto ndiyo nipate joto mwilini.

Weekend nikiamka jumamosi, naoga kwanza, nakunywa kahawa, badaye, napeleka mtoto wangu kucheza. Na tukimaliza kucheza, tunaenda kwa mkahawa, tunanuna cha kwa hoteli, tunanunua chakula, anakula, ndio baadaye, tunarudi kwa nyumba. Siku ya jumapili, tunaamka, tunaenda kanisa, tukienda kanisa, tunaenda tena kucheza, tukishatoka kanisa, tunaenda kucheza. Napitia tena kwa hoteli. Tunakula. Anacheza hadi jioni ndio anarudi nyumbani.

Naenda hosipitali mara moja ama mbili kwa mwaka. Sababu sigonjekangi sana kila wakati. Naenda hospitali tu wakati nimegonjeka. Kama hii mwaka na shukuru mungu sija gonjeka nilienda. Nilenda kufanya upangaji wa watoto. Hiyo ndio iliinipeleka hiyo nimeenda mara ambili na hiyo ndio imenipeleka tu hosipitali Mekena nikadungwa sindano yakupanga uzavi.

Ninapenda kufanya kazi saa zingine peke yangu saa zingine na wengine. Lakini kufanya na wengine naona ndio vizuri zaidi sababu mkishirikiana kazi inaisha haraka na kufanya. Na kufanya hata kufanya hata kufanya kazi peke yangu pia ni rahisi kama nikijipanga najipanga kazi yangu halafu naigawa pole pole moja moja naanza na ile yenye iko muhimu naanza kufanya nayo na hadi moja moja hadi nikifanya na naifanya kwa umakini.

Ndiyo, nimewai fanya kazi ya kujitolea, nilijitolea, nikaenda kwa nyumba ya mayatima, nikaenda nikaosha nguo, nika wapikia. Hii mwaka wakati wakati siku ya kuzaliwa kwangu hii mwaka, nilienda huko, nikafurahi na nikakula nao pamoja, nikawapelekea zawadi, tukacheka na wao vizuri.

Hali ya hewa sasa hivi mvua inanyesha mingi. Baridi ni mingi nimevaa sweta na nimejifunika ndani ya blanketi sababu nikona shida ya kifua So sipendangi sana hii hali ya hewa but katika hii hali ya hewa napenda kulala sana. Sababu ya baridi ni mingi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia kila yatima na kufundisha kila mtoto ambaye hana uwezo wa kuenda shule. Huo ndio uwezo mimi ningetamani kuwa nao ningetamani kuwa na pesa niwasaidie watoto kama hao waeze kuenda shule na mayatima pia waeze kusaidika. Pia wamama wajane waeze kusaidika wenye hawajiwezi.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu sababu hiyo ni kama zoezi nafanyanga kila asubuhi lazima nitembee dakika ishirini na jioni lazima nitembee dakika ishirini ili kutunza mwili yangu mwili yangu ikaae na afya lazima nitembee ni kama mazoezi kwangu.

Ndiyo nimewahi enda katika aina mingi za maonyesho ya sanaa. Nimeenda sanaa ya picha, kupiga picha zenye ujumbe. Pia ingine nimewahi enda sanaa za mikono. Nimeenda sanaa za kisasa ya mchanganyiko wa mbinu ya kisasa na teknolojia. Na sanaa ya mikono, wametengeneza shanga, vikapu, vitenge. Ingine ni ya kuchonga, ya nyingine wamechonga, wanachonga maumbo tofauti tofauti. Na ingine ni ya uchoraji kazi za rangi na wamechora kwa karatasi.

Ndio napenda kujifundisha historia, kwanza historia na utamaduni wetu. Hata nikiwa kidato, nikiwa sekondari. Nilisoma historia na historia ndio nilipita sana kwa nini zote zenye nilifaya historia ndio ilikuwa ya kwanza nikapita. So nafurahi sana kujua mengi ya kitambo.

Malengo ni nayo ni kama nataka kujifunza ujuzi mpya unaoanzisha kazi. Kitu ingini nataka kuboresha mawasiliano na ushirikiano kazini. Kitu ingini nataka kupunguza makosa kwa kuongezea umakini na mpangilio. Na kitu ingini ni kutekeleza majukumu kwa ubora nafasi yangu. Malengo ya muda wa kati na pia ni kuongeze uzoefu na utaalam katika eneo la kazi. Pia kuchukua majukumu makubwa zaidi.

Somo la science ninaolipenda ni somo la baolojia na kemia. Napenda baolojia sababu ya kujifunza juu ya viumbe, mimea, binadamu, wanyama na kemia napenda sababu ya kujifunza vitu na mabadiliko yake. Pia napenda science ya mazingira sababu ya kulinda mazingira.

Nashugulika kwa kazi ya dharura. Kwanza, kitu ya kwanza, ni kujua shida iko hapi. Dharura enyewe iko wapi. Ni kutaka, kubaini dharura iko wapi. Kitu ya pili, ni kuangalia kama nahitaji msaada na kuuliza. Pale napo hitaji msaada. Ya tatu ni kutafuta hatua za haraka za kuondoa hiyo madhara mara moja. Ya nne ni kujifunza kutoka kwa dharura na kuchunga nisiwahi rudia tena na kuzuia kurudi tena kwa hiyo dharura.

Chakula cha daddy nacho kipenda ni mrenda. Pia chakula ingine nacho kipenda ni ugali wa maindi. Sababu ya mtama na ni umuhimu wa chakula cha daddy ni ile inanikumbusha inahifadhi utamaduni na historia ya jamii. Pia lishe yake ni bora. Pia hukuza ushirikiano katika familia. Alafu pia usaidia kuendeleza kilimo na uzalishaji wa ndani. Pia hiyo chakula nachokipenda ni kitamu sana.

Naeka neno siri, salama vipi, kwanza nafikiria neno la siri lenye ni refu, kwanza tuseme kama ni refu, kama iko na nambari ata kumi na moja mbili ama matatu, na situmii maneno yenye rahisi nye mtu anaweza kumbuka. Kitu ingine tena nachanganyisha nambari naeka herufi, alama na alama. Kitu ingine tena nafanya, nisemo natumia sentences enye sio rahisi. Pia natumia password kama ata kama ni tuseme meneja na Ai haifari kwa kutengeneza manenosiri na usalama mkubwa. Pia nabadilisha hio maneno siri mara kwa mala.

Ndiyo napenda kuogelea mara mingi penye napenda kuogelea napenda kuogelea kwa mto pia napenda napenda kuogelea na mtoto wangu mara mingi na napenda sababu napenda kuogelea sababu napenda kwenda kuangalia kutazama video za watu wanaoogelea duniani wenye wameshinda medali mingi sana.

Ninapendelea kitanda kizuri, sababu kitanda kizuri hauwezi umia mgongo, na kitanda kizuri utalala vizuri. Na asubuhi ukiamka utaamka kama unaskia akili vizuri. Kitanda-- kitanda kigumu kita kuumiza mgongo na kulala utashindwa kulala vizuri. Sasa napenda kitanda kizuri, kitanda kiko na godoro nzuri.

Natumia simu yangu kwa masaa sita kwa siku. Na programu zenye nimeeka kwa simu yangu ni ya TikTok, WhatsApp, Zoom, Slack, Barua Pepe, Facebook, Twitter, Telegram. Hizo zote natumia kwa mawasiliano, zingine natumia kwa mtandaoni, zingine natumia kwa kuwasiliana, sana sana. Simu yangu ya kwanza nilinunua nikiwa kidato cha pili. Simu imenisaidia kwa maisha yangu, kwa sababu imerahisisha maisha yangu, naeza ongea na familia yangu, wafanyikazi wenzangu na mtoto wangu naeza wasiliana naye naeza wasiliana kama Slack naeza itumia kwa kufanya kazi Zoom neza tumia kwa kufanya kazi na tukiwa watu wengi wanafanyakazi wenzangu muda mzuri wa kuzima simu ni usiku wakati nimelala.

Kila asubuhi ninapoamka, naosha uso wangu kwanza, napiga mswaki, naenda kwa bafu naoga, nikioga na kuja natengeneza, natayarisha kiamshakinywa, nikimaliza na vaa na amsha mtoto naamsha mtoto wangu, nampea kiamsha kinywa, namvalisha sare za shule, nampeleka kwa basi ya shule nampeleka. Nampeleka na mi narudi najitayarisha kuenda kazi na ninapanda basi naenda kazini.

Nyama ninayoipenda sana ni nyama ya ng'ombe. Napenda nyama ya ng'ombe sababu naeza tengeneza nyama ya kuchoma, naeza tengeneza nyama ya kukaanga. Na sababu iko na harufu nzuri sana. Hi ndio sababu inafanya alafu naeza hata chemsha, naeza tengeneza kila aina, kila aina, kila viungo vya ng'ombe ziko na kila, unaeza tengeneza kila aina nyama vile unataka.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi sana sababu ya vitamins yenye iko nayo. Na pia napenda ndizi sababu ni kitu unaeza kula asubuhi, ukikula unashiba, unaeza kwa afya, inaongeza kwa afya ya mwili, unaeza kwa mtu, unataka usiongeze. Mwili inasaidia kwa kutengeneza mwili na kufanya afya nzuri.

Ndio napenda kupika, napenda kupika vitoweo vya aina mbali mbali, napenda kupika nyama, napenda kupika ndizi, napenda kupika mboga za jadi. Napenda kupika mayai, napenda kupika tena mchele, napenda kupika viazi karae. Kila saa nikipika, napenda hio harufu vile inanukia, na najua mimi ni mpishi hodari.

Ndio mimi ni mbunifu. Kwa upande wa kuchanganya mawazo na kutoa suluhisho mpya pia. Pia ni mbunifu kwa kutunga naeza tunga shairi langu na kwa kuchora naeza chora na kuandika hadithi insha pia naeza andika. Pia naeza tengeneza kama ripoti kuandika ripoti ya shule.

Kwanza naanza kwa kutambua lengo kuu la miradi mpya. Pia ya pili kujua matokeo yanayotarajiwa. Ya tatu, pia na kujua umuhimu maalum yanayohitaji malengo. Ya nne ni kupanga hatua kugawa miradi kazi ndogo ndogo na kuweka ratiba ama timeline.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, natumia kwa kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu, kwa kuwasiliana na maneja wenzangu, kwa kuwasiliana na wazazi wangu sababu wanaishi mbali, natumia video kwa programu inaitwa Zoom, ndiyo natumia sana sana. Na pia WhatsApp naeza piga na video kwa mawasiliano.

Mimi sio mtu wa kuamka mapema. Mimi ni mtu wa kuamka usiku sababu kazi zangu mingi nafanya usiku. Kazi yangu inanihitaji kufanya usiku. Ninaamka usiku, ninaamuka kuanzia saa kumi na mbili ya jioni na ninalala saa saba ama saa sita ya usiku.

Napenda zote kusimama na kusimamiwa. Nakuanga tayari kujifunza na kupokea marejesho kwa kujisimamia. Nahakikisha kazi inafanyika kwa ubora kwa kujisimamia na maelekezo nafata kwa nidhamu na kuwajibika nawajibika pia nikisimamiwa. Na nikisimama napenda kuchukua jukumu vizuri sana na kusikiza mawazo za wenzangu. Pia ushirikiana kufika malengo pamoja inaraisisha kazi.

Nashughulikia makosa kwanza nawajibika na makosa yangu, napigia meneja, nazunguza na meneja labda kutumia baruapepe ama kwa whatsapp ninamwelezea makosa yangu, alafu narekebisha hiyo makosa na nahakikisha haitawaifanyika tena.

Wakati wa siku nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa usiku. Sababu kazi zangu mingi, nafanya na watu wako ng'ambo. Sasa, hiyo ndio masaa unapata huko ni asubuhi na huko ni usiku. Sasa, nimezoea kwa timetable yangu, nimezoea. Hiyo ndio masaa ya kufanya kazi na hiyo ndio masaa nzuri enye nimechangamka na kili yangu imechangamka vizuri.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua hizi hatua. Kwanza napanga kazi yangu upya. Natambua haraka umuhimu wa kazi. Pia, navunja kazi kubwa kubwa kwa hatua ndogo ndogo. Inginie naandika ratiba inayowezesha. Ya pili, napumua kwa dakika chache, ili niweze mapumziko mafupi ili niweze kurudisha kwa makini. Naepuka kufanya maamuzi kwa haraka pia.

Spendi kuimba lakini napenda kusikiza nyimbo sana. Sababu sina sauti nzuri ya kuimba. Lakini napenda kusikiza nyimbo sana ama watu wakibendi ikiimba, watu wakiimba. Iyo napenda kusikiza sana. Anapenda kusikiza nyimbo kama za bongo, napenda kusikiza nyimbo za jadi.

Habari zangu, nasomea mtandaoni YouTube na TikTok pia Facebook. Napenda kuona YouTube kama siko karibu na televisheni, naeza angalia kutoka kwa youTube, sababu napenda kufuatilia siasa sana. Na TikTok napenda kufuatilia mambo ya napoendelea, mambo ya wasanii na mambo ya nyimbo.

Nashugulikia wateja kwa kuwasikiza kwa makini na kuwaongelesha kwa njia ya da ya adabu. Na wakiwa na jambo lolote nawaambia waniambie ili tuweze rekebisha. Na najua kwa wateja, ukitaka biashara yako iende vizuri ni kuwaongelesha vizuri na kuwajibu na shida yote ikitokea, unajua unaeza ambia maneja, tujue vile tunaeza, tatua hilo suluhisho na mteja akae amefurahi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara mingi unapata nimelala sababu usiku ndio nafanya kazi. Na kama utapata sijalala, utapata nafanya kazi za nyumba, kama kuosha vyombo, kuosha nguo, na kuosha nyumba, kupanga nyumba yangu, napenda kupanga nyumba yangu, ionekane safi.

Rafiki yangu anaitwa Lena. Tulikutana na Lena tukiwa shuleni chuo kikuu. Na pia kutoka chuo kikuu tunafanya kazi pamoja na nijirani yangu. Tumefanya mambo mengi pamoja, tumeenda harusi yake, tumeenda. Tunaenda hata kuogelea pamoja na kucheza mpira pamoja. Kitu kinachofanya niwe rafiki yake nisababu ni kwa roho nzuri na roho ya kusaidiana. Naweza msikiliza vizuri kwa shida zake. Ningependa kusema kuhusu rafiki yangu. Ni mtu mzuri, mtu ako na roho nzuri na roho ya kusaidiana sana.

Muda wangu wa bure, napenda kutumia kuwatch video ama filamu, ama napenda kuenda kuogelea. Na wakati mwingine naenda kusalimia wazazi wangu, na wakati mwingine napeleka mtoto wangu kucheza ama kwa hoteli, tunaenda kujiburudisha kidogo na tunakula vyakula za nje vitamu vitamu.

Ninatumia wi-fi sababu wi-fi ni bei raisi kuliko data ya simu lakini wakati stima imeenda imepotea natumianga data ama wakati sijalipa wi-fi natumianga data ya simu ila tu data ya simu inakwanga bei ghali naona afadhali wi-fi kutumia sababu wi-fi inaeza tumia kwa vyombo mingi kwa nyumba.

Ndiyo, nimewahi enda tamasha la mziki. Kama, hii jumamosi liyopita, nilienda tamasha ya mwanamziki anaitwa Ashake. Anayetoka kutoka Nigeria. Anajua kucheza mziki nzuri. Tulienda kwa stadium. Ilikuwa usiku, tukatoka huko saa sita. Nilijifraisha sana. Kutoka sa moja hadi saa sita.

Mtaa wangu kitu napenda ni usalama. Kuwa na usalama na usalama na pia chakula ni bei nafuu. Pia kitu ingine inafanya napenda huko. Sababu shule ziko karibu hapa ziko kwa bei nafuu. Na duka vitu ziko kwa duka pia ziko kwa bei nafuu. Na pia napenda sababu ziko karibu na barabara.

Nashugulikia muda wangu kazini vizuri sana nafuata maagizo na ratiba yangu vile iko kazini na wakati mwingine kama tuko na meeting nafuata sheria zote na na sheria zenye manager ananipea. Pia nafanya kazi vizuri na wenzangu na nafika mapema kazini.

Niko na mahusiano nzuri na wazee wangu. Kama musimu ya krismasi, mimi na mtoto wangu na dada zangu tunaeda kuwatembelea, tukasherehekea krismasi pamoja, tukapika pamoja, tukakula pamoja, tukacheka pamoja na kubadilishiana zawadi pamoja. Tumejifurahisha kweli kweli ilikua raha na kuongea mambo ya kifamilia pamoja.

Mafunzo ambayo ya kazi imenisaidia ni mafunzo ya teknolojia na imenisaidia sana na kutumia programu za kazi. Na pia kujua usalama wa taarifa ama data na teknolojia za kisasa kujifunza vizuri. Pia kujifunza mbinu na teknolojia mpya na kuboresha ubora na kazi ya utendaji.

Nafanya, ili kulinda mazingira, kitu nafanya, napanda miti, ele kuhifadhi, kuhifadhi mazingira yetu, na pia kitu ingine, ni kutupa takataka, jinzi inavyo takikana kwa mapipa tatu, hata ya kurecycle. Pia ingine ni, kuwajibi, kulinda mazingira ni kuwajibika mtu ana unapo ona mtu ametupa, maybe ametupa takataka unamrekebisha kwa uzuri.

Chumba changu ni kidogo na kuta zina rangi nyeupe na kitanda changu ni kitanda. Sio kitanda kigumu. Napenda kutumia blankets ya white sababu napenda rangi nyeupe. Kutoka kwa dirisha yangu, saa hii ni usiku naona giza, tunaraa. Hakuna mandalingi inazoe. Kitu kinacho nipendeza nyu chumbani kwangu. Sana sana ni maua nilioweka kwa chupa.

Ninapenda kuvaa nguo ya aina ya dresi, ndio napenda. Kuna mara zingine navaa skati, ama mara ingine navaa suruali. Ninapenda kuvaa suruali sababu unaeza badilisha na vitu na kitu yoyote. Unaeza vaa na koti, unaeza vaa na shati, unaeza vaa na t-shirt, unaeza vaa na vitu zote. Ninapenda kuvaa troza sababu mara mingi unapata naenda kwa gym, naenda kupanda milima.

Nikienda kazini natumia njia ya basi kusafiri. Lakini kuna wakati mwingine natumia train wakati wakati nimetoka mapema sana natumia train kusafiri. Lakini napenda kutumia basi sana ila tu basi unakutana na traffic So mara mingi natumianga train.

Mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa mahali panaitwa Esame. Hapo ndo nilikua. Nilieza kushiriki vitu mingi za kuvutia. Nilikuwa na marafiki waitwa njoki Gabriel. Tulikuwa tunacheza na wao sana. Walikuwa mama yao. Walikuwa marafiki ya mama yetu. Mambo mazuri nakumbuka ni hiyo kitambo wakati tulikuwa tunacheza na wao. Na pia kilichofanya mji wangu uwe mji maalum ni sababu ya maendeleo ilienda kufanyika. Naeza taka kurudi huko sababu sa hii maendeleo mengi yamefanyika huko. Watu wame jenga nyumba nzuri, mashule nzuri zimejengwa huko.

Ndiyo nahifadhi kitu cha dhamani. Kitu cha dhamani nikonacho ni kitu mama yangu alinepea. Shanga ya kuvaa hiyo shanga nimekuwa nayo na hakuna kitu ingine ya dhamani ni meifadhi ni shanga ingine yenye nyanya yangu aliniletea kutoka ng'ambo. Naipenda sana na nimeieka sana kwa miaka mingi sana.

Sipendi kupiga chombo cha mziki, lakini napenda kuona watu wakipiga chombo cha mziki. Napenda kuona, kuenda kuona vile wanapiga chombo za mziki sababu nafurahi sana, but napenda kucheza, kucheza nayo napenda kudensi, kupigia densi, wakicheza vyombo za mziki.

Napenda kuenda dukani masaa ya usiku sababu ndiyo watu hakuna watu wateja wengi kwa duka na ndiyo naeza hudumiwa vizuri kutaka kununua bidhaa kama za chakula naenda usiku hizi bidhaa zingine sipendi kuenda kwa duka napenda kununua kutoka kwa mtandao.

Mimi na marafiki zangu tunapenda kuenda kuogelea. Tena kitu ingine mimi na marafiki zangu tunapenda. Tunapenda kuwenda kusikiza mziki sana. Tunapenda kuenda densi, kusikiza mziki. Na tena tunapenda kuangalia video za filamu, kama za comedy ama drama.

Mara nyingi napenda kucheza na mtoto wangu, niko na mtoto mwenye umri wa miaka kumi na tatu na mara nyingi unapata ni mimi napenda kuenda kucheza na yeye. Nafurahi kuwa na yeye nampeleka mahali pa kucheza, anacheza, tukicheza pamoja mimi na yeye. Ama mara tunaeka muziki tunacheza kwa nyumba.

Jambo muhimu sana kwa dini ni kuwa mtiifu. Sababu naamini kuwa mtiifu. Ndio jambo kubwa sana na kuwa mnyenyekevu. Kwa kila jambo unalofanya, lazima ukae mtiifu. Kaa mtifu kwa hazazi, hata kwa, hata kwa biblia wameandika uki, ukikaa mtiifu kwa wazazi wako, utaishi miaka mingi.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni jinsi munavyoongeleshana na wafanyikazi wenzako. Jinsi munavyo shirikiana kufanya kazi na jinsi unavyofanya kazi yako. Pia kinachosaidia kwa mazingira pia ni kuwa na maneja mzuri wa kazi.

Nikiwa na mgogoro na mtu, kitu ya kwanza nafanya nakaamtulivu nanyamaza ili niweze kusikia shida iko wapi. Na nataka kusikiza upande zote, upande wapili, ndiyo nimpe nafasi ya kila mtu aeleze shida yake ilikuwa wapi. Naongea nikionyesha heshima na kuzungumzia na kuepuka kuzungumza na matusi ama kutumia maneno yasiyo na heshima sana. Ndio tuweze.

Chakula ninacho kipenda zaidi, ni ndizi. Naeza, napenda kukila nikiwa kwa nyumba, kwa nyumba yangu. Jinsi ya kuaanda ndizi, kwanza unatoa maganda, una, unaeka nyanya na vitungu na mafuta, alafu unaeka ndizi ni umetoa maganda ndani, ukisha eka ndizi umetoa maganda ndani, unaeka ndani, na unaeka maji. Unafunika ndio ichemke, ikisha chemka, ikisha chemka, baada dakika kumi na tano uta ikisha chemka vizuri. Isha tengeneza mjusi nzuri. Aliyenieleza mara ya kwanza kukila hii chakula. Nikiwa mdogo nikiwa shule ya msingi ndio mara ya kwanza na aliye aliyenieleza kuhusu hii chakula, ni nyanya yangu, na mara ya mwisho kukila, ilikuwa juzi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha sana ni kwanza kujua, ubunifu wa kutatua matatizo, kujua kupata suluhisho, na pia nimezoea kupata kukaa mvumilivu chini ya presha kwa muda mdogo, ndiyo kudumisha utulivu na umakini. Pia, ushirikiano wa mawasiliano. Kuelewa jinsi ya kushirikiana na wenzako, nimejifunza kusikiliza na kutoa mrejesho, kushughulika na migogoro.

Ndiyo, mimi ni mkulima, nimepanda nyanya na vitunguu, pia nimepanda mahindi. Ukulima, hizo vitu zote nimepanda, mi naendanga kuuza, naenda kuuza kwa soko. Napenda ukulima sana sababu iko na faida mingi sana. Na watu, na nafundisha tena watu wengine waweze nawahitimiza waweze fanya ukulima.

Zana za digiti zinatumia kila siku. Nikiwa kwa ofisi natumia kama Google Docs, Sheets na Slides na Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Katika mawasiliano natumia email, Gmail, Outlook. Pia katika mtandaoni natumia Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Na katika ujumbe wa papo hapo natumia WhatsApp na Slack.

Nguvu zangu, kazini, ni kama kuvumilia kati changamoto linapotokea katika kazi, ata pale pale penya kuna pressure, na kuhakikisha kazi imekamiika bila kukomesha mchomu changamoto. Nguvu ni mawasiliano, kuwasiliana vizuri na mawazo, na kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu. Ingine ni nidhamu, kuonyesha wakubwa wangu nidhamu na kuongelesha na pia wateja kuongelesha nidhamu. Pia kuweza kutatua sulihisho mpya natafuta njia mingi bora za kufanya kazi.

Somo ninalopenda shuleni, ni somo la sayansi. Sababu napenda somo ya sayansi ni ile tunafundishwa juu ya viumbe, mazingira, wanyama, wadudu na jinsi hivyo vitu vinavyo ishi kwa hii dunia na vinavyo fanya kazi kwa hii dunia.

Mnyama nimefuga ni ngombe. Ngombe wangu ni mkubwa, niwa maziwa. Napenda, napenda hiyo ngombe yangu sababu inanipea maziwa. Na pia inanipea ndama. Na hiyo inanisaidia. Na maziwa ingine niyakuuza kama yakuuza napata faida. Kutoka, hapo na ndama zake, zinapata, zanipea faida. Na sipendi nyama kufuga wanyama pori sababu naogopa ni hatari wanaeza niuma.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kwa mifugo yangu na kila mwezi lazima niwapeleke kwa daktari lazima akuje awaone na kuwatibu. Pia lazima niwapee chakula kinachofaa ndio waweze kutoa maziwa. Pia aweze kuwa na afya bora.

Ndiyo napenda maua na niko na bustani la maua. Kwetu nimepanda maua aina tofauti tofauti napenda maua sababu ya harufu yake na inavutia ukieka maua kama mapambo kwa nyumba inavutia pia harufu yake inaleta hewa safi.

Kumbukumbu moja nzuri niko nazo za utotoni ni wakati tukiwa ndugu zangu, wazazi wetu walikuwa wanatupeleka kwa bahari, tulikuwa tunaenda tunakaa hoteli karibu na bahari wakati tumefunga shule na tulikuwa tuna furahi na kuogelea kwa bahari sana.

Jukumu ninalo lipenda. Sana kazini ni wakati tuko na zoom meeting sababu tuko tuko na team sasa wengi kila mtu anatoa maoni yake. Na tunafanya kazi wote kila mtu akitoa maoni yake kazi inakua kazi nzuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati ya kusherekea siku nimezaliwa sababu iyo siku marafiki zangu, tunajumuika na marafiki zangu, wazazi wangu na mtoto wangu na dada zangu. Tunapika pamoja, tunachapa gumzo na wananiletea zawadi.

Ndiyo napenda kula popcorni kama leo jioni nimekula popcorni nikaenda kwa duka nikanunua nikakuja nikatengeneza popcorni napenda kula popcorn wakati naangalia video kwa televisheni ama naangalia filamu kwa televisheni ama wakati naangalia niko mtandaoni kama tiktok.

Kitu nafanya kujitunza, kitu ya kwanza nafanya naenda jim, kitu ya pili na kula lishe bora, kitu ya tatu nafanya kujitunza naoga kila siku mara mbili. Kitu ingine napenda kutembea kila siku dakika ishirini. Ndiyo nipate mwili nzuri. Na pia kitu ya tatu napenda kufanya. Ndiyo kujitunza ni kutumia mafuta nzuri kwa kupaka kwa mwili. Ndiyo ngozi yangu inyoroke.

Timu ya mchezo nafwata ni timu ya Chelsea. Napenda Chelsea. Chelsea nacheza mpira wa mguu. Ni timu kubwa duniani. Ndio sababu na wachezaji wake wao wanawini medali mingi sana. Ndiyo sababu napenda timu ya Chelsea. Sana.

Muziki ninayopenda ni muziki wa aina ya bongo. Nao, bongo ya Tanzania, mwimbaji zaidi mzuri wangu ni diamond. Na wakati nayosikiliza mziki, nasikia vizuri akili na mawazo zinapotea, ata nadensi, na napenda kusikiza nyimbo zangu nikieka kama amplifier. Ama vitu za masikio, kusikiza, kuongeza sauti, sababu napenda kudema.

Ndiyo nimewahi safiri kwa ndege nimesafiri kwa ndege mara kama nne huku nchini na nje ya nchi nimeenda Mombasa huku nchini na nimeenda Zanzibar nje ya nchi na nimeenda Saudi Arabia na South Africa na napenda sana kupanda ndege.

Chumba ninachopenda nyumbani ni chumba cha sebuleni. Sababu, hapo ndiyo nafanya kazi yangu. Hii yote, na pia ndiyo napumuzika na nikiangalia filamu. Na pia, nikiingia mtandaoni nakaa kwa kochi napumuzika vizuri, nikiangalia. Muda mwingi napenda kukaa sebuleni sababu ya kuangalia. Pia apo sebuleni sababu kuna wifi.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni wakati natembea kuenda starehe kama kuenda kusikiza mziki ama kuenda kucheza. Hio ndio shuguli napenda sana ama kuenda kuona bahari sababu napenda kuogelea napenda kuona samaki wa baharini. Na pia ewa ya barini ni hewa safi, ewa nzuri ya kupunguza mawazo.

Njia ninayotumia kupumzika, nakaa chini na tulia na napumua kama mara tatu. Ya pili ni kufanya mazoezi kama ya Yoga. Yoga inanisaidia sana kiakili, kutuliza akili, na pia inanisaidia kwa mwili. Inafanya mwili mwili wangu unatulia sana. Pia nimeshiriki kwa muda wa miaka tatu sasa. Bada ya kupumzika, nasikia mwili wangu umenyooka vizuri na akili yangu imetulia vizuri. Na naweza fikiria vitu zi mingi za mawaidha.

Zoea, nzuri nililolijenga ni ya kutunza afya. Kufanya mazoezi kidogo kila siku, kula chakula chenye, kinastahili, lishe bora. Pia kusoma na kujifunza kila siku, kujifunza teknolojia mpya, zenye zimekuja. Pia kupanga kazi yangu ni muhimu na kukamilisha majukumu yangu.

Nafanya mazoezi ingine asubuhi ingine jioni mazoezi ya kutembea kila asubuhi lazima nitembee dakika ishirini kuenda na kurudi gym naenda jioni na kufanya mazoezi ya gym nafanya jioni na yoga nafanya asubuhi ndio mwili yangu ieze kufanya kazi vizuri siku mzima.

Picha napiga mara mingi sana kwa wiki sababu mimi napenda fashion na napenda kununua nguo kila wiki. Nikinunua nguo lazima nipige picha na zi nieke mtandaoni kama tiktok facebook ndio Chamine mimi napenda fashion.

Nikihitaji msaada kazini kitu cha kwanza nafanya ni kutambuwa tatizo. Ya pili pia nikishatambuwa namuuliza mwenzangu ama wenzangu ama msamizi kwa heshima na ufafanuzi, ndiyo anielezee. Nikishapokea msaada, nasema shukurani. Shukurani kwa msaada na kusikiza. Pia kujifunza na huo msaada, narekebisha kama kuna jambo nilikuwa nimefanya mbaya. Ndiyo siku ingine isiwahi tokea tena. Na pia naongeza ujuzi wa kujiamini.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kuanika nguo kwa sababu ya kupanda kwa ghorofa. Tatu ndiyo nianike nguo. Hiyo ndiyo nachukia kwa sababu nachoka sana kubeba nguo hadi juu kuzianika. Hiyo ndiyo kazi tu kabisa nachukia. Kwa sababu zikikauka tena nitaenda kuziondoa kuzianua hadi chini, niteremke nazo.

Ndiyo napenda kucheza na watoto kwanza mimi ni mama ya mtoto mmoja napenda watoto sana napenda kucheza na mtoto wangu hata watoto wa jirani sana na kitu moja nilisema natamani kuwa mwalimu sababu napenda watoto wadogo sana na napenda kucheza na wao. Watoto wengi wananipenda.

Napenda sanaa ya kisasa au ya dijiti Digital Modern Arts. Napenda sababu ya ubunifu wa picha au video kwa computer pia mchezo ya mtandaoni. Kama animation, graphic design. Pia napenda craft and design. Mitindo ya mikono na kutengeneza urembo, mapambo na manguo.

Napenda kula wali, sababu wali naweza kula hata na mboga, naweza kula hata na maharagwe, naweza kula hata na nyama, naweza kula na mbuzi, na wali unaweza pika kwa aina mingi sana, si aina moja tu ya kuchemsha.

Ndiyo napenda asali sababu iko na afya, aina kemikali nyingi, na pia iko na vitamin na madini na kukinga mwili. Pia ni rahisi kutumia na ni tamu yana ladha nzuri kuliko skari. Pia inasaidia katika kupona magonjwa mingi za nyumbani kama homa. Pia kutoa inapea mtu nguvu.

Muda wa mwisho katika kazi mi hushugulika kwa kuweka vipa umbele kazi muhimu sa kwanza alafu nagawa kazi katika sehemu ndogo ndogo. Alafu na kusanya raslimali mapema nahakikisha kila kifaa nachohitaji kutumia kama ni programu ama ni teknolojia naieka. Pia kufanya kazi nafanya kazi kwa utulivu ili ndio nifanya kazi kwa usahihi. Na pia kama nahitaji msaada nauliza pale inapohitajika msaada.

Kwanza kabisa, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Napenda kusherehekea na marafiki, familia, na dada zangu na mtoto wangu. Nakumbuka siku yangu ya kuzaliwa, na naipenda zaidi. Na siku yangu ya kuzaliwa, nanunua keki, naanda chakula, wanakuja marafiki zangu, familia, wote wanakuja. Tunapiga gumzo, tunasherehekea, tunakula pamoja na wananiletea zawadi na ningependa huu mwaka ujao nipokee zawadi yao ya televisheni sababu yangu imeharibika.

Mimi nimesoma katika chuo kikuu cha Mount Kenya University, nimesomea saikolojia, nafanya kazi kwa kampuni ya saikolojia, yenye, iko mjini Nairobi, inaitwa mazel. Jinsi ninavyochagua kazi, ni kutuma barua pepe, nikiona kazi zimetangwaza mahali, natuma barua, najibiwa. Na changamoto nimepata mingi katika kazi. Ni wakati mara mingi unapata program zingine mpya zikikuja zinatokelezea wakati wa kuzipata. Ningependa kubadilisha nini katika kazi yangu. Ni mambo ya usalama. Watu wafundishwe mambo ya usalama na pia wajue jinsi ya kutumia vyombo za kazi.

Nchi ningependa kutembelea ni nchi inaitwa Maldives. Natamani kuitembelea hiyo nchi sababu iko na bahari nzuri, hoteli zao ni nzuri na vyakula vyao ni nzuri na mandhari yao ni nzuri. Kitu inachokisikika sana kuhusu hiyo nchi ni mandhari yao mazuri. Ningependa kuona bahari na pia kuona wanyama wa baharini.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kutaka kusikiza kwa makini mabadiliko mapya na kufuatilia pole pole na kama yanahitajikufundishwa ninauliza wenzangu ama msimamizi mwenzangu niweze kujua ni nini nastahili kufanya ili nisifanye makosa.

Ushauri naeza mpa mtu anayeanza anayeanza kazi ni kuwa akienda kwa kazi, akae mnyenyekevu, na asikilize kila masharti yote, vizuri na kila kitu atafunzwa, awe kwa makini anasikiza, na awe anafika kazini mapema. Na pia aheshimu wenzake, ndiyo waweze kushirikiana na wale wenye wanafanya kazi na wao. Na pia kama kuna mbinu mpya teknolojia, aulize rafiki ama programu ingine, aulize wenzake waweze kumwelezea ama kumfundisha.

Filamu ninayoipenda sana inaitwa shumileta. Ni filamu ya drama na mashetani na inashitua sana. Mara ya kwanza nilipoona nilikuwa kidato cha sita. Mwenye alileta nani aliyeleta filamu hii ni mwalimu mkuu alileta shule tukuje kuona katika shule. Ningependa kuiona tena Muzika.

Ndiyo napenda kula samaki sana, na napenda samaki ya tilapia. Samaki yenye imekaangwa, napenda samaki wakati imekaangwa sana. Nakukula na ugali, inakuanga tamu sana. Nakukula na mboga za jadi, inakuanga tamu sana.

Ndio napenda hesabu, sababu hesabu ni muhimu kwa elimu. Katika shula na ni muhimu kwa kila mali, sababu inakuchanganisha ubongo na inakufanya una akili. Akili yako inapanuka. Na inakufanya unafikiria vizuri na unawaza vizuri na akili yako.